Hujambo, naweza kusema kwamba kwa mambo yanahusiana na muda, naweza kusema kwamba nidhamu yangu ni nzuri, na hivo ni kusema kwamba kila wakati napokwenda mahali, na nafaa kuwa mahali pale kwa muda fulani. Sabu zangu zina nionyesha kila wakati kwamba, nahitaji kufika pale muda mfupi kabla ya muda ule ambao, nafaa kuanza shuguli kama ni mkutano, ama ni kazi ama ni shuguli nyingine yoyote. Kwa hivo, kiujumla nahakikisha ya kwamba, kama natoka nyumbani ama natoka mahali pengine kuelekea labda mahali ambapo nafaa kuwa na mkutano, nihakikishe ya kwamba nimetoka kwa muda mzuri kwa wakati mzuri. Na nihakikishe ya kwamba, iwapo nahitajika mahali fulani kwa saa fulani nahakikisha ya kwamba dakika kumi ama kumi na tano kabla ya muda ule, niwe nimefika pale ili kuhakikisha ya kwamba, nisichelewe na nisiwacheleweshe wale ambao naenda labda kukutana nao ama kufanya kazi nao. Kwa hivo, ni nadra sana kwangu kuchelewa kufika mahali ambapo, labda nilijuzwa mapema na nilipata muda wa kujiandaa. Kwa hivyo naweza kusema kwamba mimi najaribu kuzingatia muda sana. Asante.